Wakati wa mapumziko kazini mimi hutumia muda huo kwa njia inayonisaidia kupumzika, kurejesha nguvu na kujiandaa kuendelea na kazi kwa ufanisi. Kwanza kabisa, napenda kuchukua muda mfupi kuondoka kabisa kwenye eneo la kazi ili akili yangu ipumzike. Hii inaweza kuwa kwa kusimama nje, kutembea kidogo au kukaa mahali tulivu. Kufanya hivi, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuepuka uchovu wa akili unaotokana na kufanya kazi kwa muda mrefu bila kupumzika. Mara nyingi, wakati wa mapumziko, hutumia kula chakula chepesi au kunywa maji. Ninaamini kuwa kula vizuri kazini ni muhimu kwa sababu hunipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa umakini. Ninapojaribu kula kwa utulivu bila haraka nahisi mwili wangu unapata nafuu na akili yangu inakuwa tayari kurudi kazini ikiwa imetulia. Wakati mwingine pia hutumia muda huo kunywa chai au kahawa. Jambo ambalo hunisaidia kujiskia macho na makini zaidi. Mbali na hilo, hutumia mapumziko kuwasiliana na wenzangu wa kazi, tunaweza kuzungumza kuhusu mambo ya kawaida kama maisha, familia au matukio ya kila siku. Mazungumzo haya hunisaidia kujenga uhusiano mzuri kati ya mazuri kazini na kuimarisha mshikamano. Uhusiano, mzuri na wenzangu hunisaidia nijiskie huru na mwenye furaha zaidi kazini. Jambo ambalo huongeza motisha yangu ya kufanya kazi kwa bidii. Wakati mwingine pia hutumia mapumziko kuangalia simu yangu lakini kwa kiasi. Naweza kuangalia ujumbe kusoma habari fupi au kuangalia kitu kinachoniburudisha. Hata hivyo hujitahidi kutotumia muda mwingi kwenye simu ili nisipoteze maana ya mapumziko. Lengo langu ni kupumzika akili si kuchosha zaidi. Kuna nyakati ambapo hutumia mapumziko kujipanga upya kazini, naweza kufikiria kazi linalo nilizokamilisha na zile, zinazonisubiri baada ya mapumziko. Hii hunisaidia kurudi kazini nikiwa na mpangilio mzuri na kuepuka kuchanganyikiwa. Kwa kufanya hivi, mapumziko yanakuwa si tuu ya kupumzika bali pia ya kujiandaa kiakili. Pia napenda kutumia mapumziko kufanya mazoezi madogo ya mwili kama kunyoosha mikono, miguu au mgongo. Hasa kama kazi yangu inahitaji kukaa kwa muda mrefu, mazoezi haya madogo hunisaidia kuzuia maumivu ya mwili na kuboresha mazungu. Mzunguko wa damu, baada ya kufanya hivyo, hujiskia mwenye nguvu zaidi na tayari kuendelea na kazi. Kwa ujumla, wakati wa mapumziko kazini ni muda muhimu sana kwangu. Ninauona kama nafasi wa kujitunza kimwili na kiakili. Badala ya kuona kama kupoteza muda, ninaamini mapumziko hunifanya. Nifanye kazi kwa ufanisi zaidi, kwa umakini na kwa hali nzuri ya moyo. Ndiyo maana hujitahidi kutumia mapumziko yangu kwa busara ili niweze kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya na mtazamo chanya.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni mbio za riadha. Hasa mbio za mafasa ya kati na marefu. Riadha ni moja ya michezo ya zamani na maarufu. Zaidi katika olimpiki na imekuwa ukipewa heshima kubwa kwa sababu inaonyesha uwezo wa binadamu kwa kiwango cha juu kabisa. Nguvu, kasi, uvumilivu na nidhamu. Kwanza kabisa kinachonivutia kuhusu mbio za riadha ni urahisi wake. Mbio hazihitaji vifaa vingi, bali zinahitaji maandalizi ya mwili, akili na moyo wa ushindani. Ushindani. Hii hunifanya niheshimu mchezo huu zaidi kwa sababu unategemea zaidi juhudi binafsi na mwanariadha kuliko msaada wa vifaa au teknolojia. Sababu nyingine inayofanya nipende mbio za riadha ni moyo wa ushindani na kujituma. Ninauona kwa wanariadha. Wanariadha wa olimpiki hutumia miaka mingi ya mazoezi kujinyima na nidhamu kali ili kufika kiwango cha juu. Ninapoona mwanariadha akipambana hadi mwisho wa mbio hata akiwa amechoka hunitia moyo sana na kunikumbusha umuhimu wa kutokata tamaa katika maisha. Mbio za riadha pia hunivutia kwa sababu ya historia na mafanikio ya wanariadha wa Afrika hasa kutoka Kenya na Ethiopia. Kenya imejipatia umaarufu mkubwa duniani kupitia mbio za masafa ya wakati marefu. Kuona wanariadha wa kutoka nchi yangu au bara langu wakipeperusha bendera na kushinda medali hunipa furaha na kunionyesha kwamba kwa bidii na nidhamu inawezekana kufikia mafanikio makubwa duniani. Pia napenda mbio kwa sababu ya mafunzo yanayohitaji. Mbio si tu kukimbia, bali ni mpango mzima wa mazoezi. Mpango mzima wa mazoezi. Na unahusisha lishe bora, mapumziko, mazoezi ya akili na nidhamu ya hali ya juu. Hii inafanya nione mchezo huu kama somo la maisha linalofundisha mtu kupanga muda wake na kujitunza kimwili na kiakili. Mbio za olimpiki pia ni burudani kubwa kwa watazamaji. Wakati mbio zinaanza kuna ukimya fulani uwanjani. Kisha msisimko mkubwa wakati wanariaba wanapokaribia mstari wa mwisho. Sekunde chache zinaweza kubadilisha historia ya mwanariadha. Jambo linalofanya mchezo huu uwe wa kusisimua sana. Zaidi ya hilo, mbio hunifundisha maadili muhimu ya maisha kama subira, uvumilivu na kujitolea. Mwanariadha hawezi kufanikiwa kwa siku moja. Lazima afanye kazi kwa muda mrefu bila kuona matokeo ya haraka. Haya ni mafunzo muhimu hata katika maisha ya kila siku. Kama masomo, kazi au biashara. Napenda pia kuona umoja wa mataifa katika olimpiki. Kupitia riadha. Wanariadha kutoka nchi tofauti hushindana kwa amani. Kuheshimiana na kupeana mikono baada ya mashindano. Hii hunionyesha kwamba michezo inaweza kuunganisha dunia na kuleta amani na mshikamano. Kwa upande wa kibinafsi, upande wa kibinafsi mbio na riadha hunipa motisha ya kufanya mazoezi. Ninapowaona wanariadha wakifanya vizuri huhamasika kufanya mazoezi yangu mwenyewe. Kama kukimbia au kutembea ili kuwa kuimarisha afya yangu. Hivyo mchezo huu unihama.

Utotoni nilikuwa napenda kufanya mambo mengi ya lionipa fuhara, kunifundisha na kunisaidia kukua kijamii na kiakili. Kipindi cha utoto ni hatua muhimu sana katika maisha ya mtu kwa sababu ndicho kipindi ambacho tabia nyingi na vipaji huwanza kujitokeza. Nilipokuwa mtoto, nilipenda kutumia muda wangu wa kwanjia ni iliokuwa inafanya, nijisikia huru na mwenye furaha. Kwanza kabisa, nilikuwa napenda sana kucheza mchezo ya nje, pamoja na marafiki zangu. Mchezo kama kukimbizana, kuruka, kamba, mipira, wamiguu na mchezo ya jadi, iliofanya tuwe wenye afya na wenye nguvu. Mchezo hii ilinifundisha kushirikiana na wengine, kufuata sheria na kukubali kushinda au kushindwa kwa moyo mkunjufu. Pia ulinisaidia kutumia nguvu zangu vizuri kwa kupunguza uchovu wakukaa tuu bila kufanya chochote. Mbali na michezo nilipenda kucheza na marafiki wangu kwa mazungumzo na vicheko. Tulikuwa tunapenda kusimulia hadithi kuigiza au kuunda michezo yetu mwenyewe kwa mawazo. Hii ilinisaidia kukuza ubunifu wangu na uwezo wa kufikiria kwa kina. Kuigiza au kucheza kama watu wazima pia kulinifanya nijifunze kuelewa majukumu mbalimbali katika jamii. Nilikuwa napenda pia kusoma au kusikiliza hadithi. Wakati mwingine, ningesoma vitabu vya hadithi au kusikiliza wazazi na walimu wakisimulia hadithi za maadili. Hadithi hizi zilinifundisha mema na mabaya, umuhimu wa nidhamu na kuheshimu wengine. Kupitia hadithi, nilijifunza maneno mapya na kukuza lugha. Kipindi kingine nilichokipenda sana ni kusaidia kazi ndogo ndogo nyumbani ingawa wakati mwingine ulikuwa ni wajibu. Nilifurahia kusaidia kwa sababu ilinifanya nijisikie muhimu katika kazi kama kufagia, kuchota maji au kupanga vitu nyumbani. Zilinifundisha uwajibikaji na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii tangu nikiwa mdogo. Nilipenda pia kuangalia na kujifunza kutoka kwa watu wazima. Nilipenda kuuliza maswali mengi kuhusu jinsi mambo yanavyofanyika wakati mwingine ningekaa nikitazama wazazi au watu wazima nikifanya kazi zao. Jambo ambalo lilinifanya nijifunze mambo mengi bila hata kugundua. Hii ilinijengea tabia ya kutaka kujua zaidi na kupenda kujifunza. Wakati wa mapumziko au likizo, nilipenda kutembelea ndugu na jamaa, kukaa na binamu na jamaa wengine kulikuwa kunanipa furaha kubwa. Tulicheza pamoja tukishirikiana chakula na kushirikia hadithi. Hii ilinifundisha umuhimu wa familia na mshikamano. Pia nilikuwa napenda kuimba au kusikiliza muziki, hasa nyimbo za watoto au nyimbo za kitamaduni. Muziki ilinifanya nijisikie huru na kunipa furaha. Wakati mwingine ningeimba au kucheza bila aibu, jambo lililonifundisha kujiamini au kujieleza. Kwa ujumla, utotoni nilipenda kucheza, kusoma hadithi, kusaidia nyumbani, kuimba na kushirikiana na wengine. Mambo haya yamenisaidia kujenga tabia yangu ya sasa. Kama kupenda kushirikiana na watu, kuwa mchapakazi na kuwa na mtazamo chanya kuhusu maisha. Utotoni wangu ulikuwa kipindi cha kujifunza.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kufuata mpangilio unaonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Kupima maendeleo yangu na kuendelea kuborasha utendaji wangu. Kueka malengo ya kila mwezi ni jambo muhimu sana kwangu. Kwa sababu hunipa mwelekeo wazi na kile kinachotakiwa kufanya na hunisaidia kutumia muda na nguvu zangu kwa njia yenye maana. Kwanza kabisa, kuanza kwa kuangalia majukumu yangu ya kazi na matarajio ya mwajiri. Ninapofahamu vizuri majukumu yangu huwa rahisi kuweka malengo yanayolingana na kazi ninayofanya. Hii hunisaidia kuepuka kuweka malengo ya siyo halisi au yasiyo manufaa kwa kazi yangu. Malengo yangu ya kila mwezi huwa ya nahusiana moja kwa moja na matokeo ya nayotarajiwa kazini. Baada ya hapo, huwa naweka malengo ya liyo wazi na yanayopimika. Baada ya kusema tu, nitafanya kazi kwa bidii, huwa naweka malengo kama nitakamilisha kazi fulani kwa wakati uliopangwa. Au napunguza makosa katika kazi yangu. Malengo yanapokuwa wazi hunisaidia kujua kama nimefanikiwa au bado nina eneo la kuboresha. Hatua inayofuata ni kugawanya malengo makubwa kwa malengo madogo. Ninagawa malengo ya mwezi mzima kuwa malengo ya wiki au hata ya siku. Hii hunifanya nisi hisi uzito wa kazi na hunipa na fasi ya kufuatilia maendeleo yangu hatua kwa hatua pia hunisadia kubaki na motisha kwa sababu kila ninapokamilisha lengo dogo nahisi mafanikio fulani. Pia huwa napanga ratiba ya muda. Ninapanga ni lini nitafanya kazi fulani na kuhakikisha ninatenga muda wa kutosha kwa kila jukumu kupanga muda hunisaidia kuepuka kukimbizana na kazi mwishoni wa mwezi na hunifanya nifanye kazi kwa utulivu zaidi. Inazua kuwa muda ni rasilimali muhimu hivyo ujitahidi kutumia kwa hekima. Ninapoweka malengo ya kila mwezi. Pia huzingatia uwezo wa rasilimali nilizo nazo. Sitaki kuweka malengo ambayo ni makubwa kupita kiasi hadi yanisumbue au kunivunja moyo. Badala yake, huweka malengo yenye changamoto kidogo lakini yanaeweza kufikiwa. Hii hunisaidia kukuwa taratibu bila kujisikia kushindwa. Zaidi ya hilo, huweka na fasi ya kujifunza na kuboresha ujuzi kila mwezi. Hujitahidi kuweka angalau lengo moja linalohusiana na kujifunza jambo jipya au kuboresha ujuzi kazini. Hii inaweza kuwa kujifunza mbinu mpya, kutumia zana mpya, au kuboresha kesi na ubora wa kazi yangu. Hili hunisaidia kuendelea kuwa bora na kuendelea na mabadiliko ya kazi. Ninapokaribia mwisho wa mwezi, hufanya tathmini binafsi, huangalia ni malengo yapi nimetimiza na ni yapi sijayafanikia kuyafikia. Ikiwa kuna malengo ambayo hayakutimika, hujiuliza sababu na kutafuta njia ya kuboresha mwezi unaofuata. Tathmini hii hunisaidia kujifunza kutokana na makosa na kuboresha mpango wangu wa baadaye. Pia huwa na unyumbufu katika malengo yangu. Ninatambua kuwa wakati mwingine hali hubadilika kazini na si kila kitu kinaenda kama kilivyo pangwa. Katika hali kama hizi, hujitahidi kurekebisha malengo yangu na bila kukata tamaa, unyumbufu hunisaidia kuendelea mbele hata katika mazingira yenye.

Kuna ujuzi mbali mbali ninaohitaji kuimarisha ili niweze kuboresha utendaji wangu kazini na kujikuza binasi. Ingewa ninauwezo na nguvu katha kazini, ninamini kuwa na kijitambua na kutambua maeneo ya kuboresha ni hatua muhimu sana ya kuendelea na ya kitaaluma. Kuimarisha ujuzi si ishara ya udhaifu bali ni dalili ya mtu anayejali maendeleo yake na anayetaka kufanya kazi kwa kiwango cha juu zaidi. Kwanza kabisa, ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa muda. Ingawa nimeweza kupanga kazi na kufuata ratiba, bado ninaona nafasi ya kuboresha jinsi ninavyogawa muda wangu. Hasa ninapokua na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Kuimarisha ujuzi huu, kunanisaidia kukamilisha kazi kwa wakati, kupunguza presha na kuongeza ufanisi. Ninajifunza kuweka vipaumbele vizuri zaidi ya kutumia zana za kupanga kazi ili kuhakikisha hakuna kazi inayochelewa. Ujuzi mwingine ninaohitaji kuimarisha ni mawasiliano ya kitaaluma hasa katika mazingira rasmi ya kazi hii inahusisha kuwasiliana kwa maandishi na kwa mazungumzo kwa uwazi heshima na usahihi. Ingawa ninaweza kueleza mawazo yangu, bado ninaendelea kujifunza jinsi ya kutoa taarifa kwa ufupi, kuuliza maswali kwa njia sahihi na kutoa marejesho unaojenga. Kuimarisha ujuzi huu hunisaidia kufanya kazi vizuri zaidi na timu na kuepuka kutoelewana pia. Pia nahitaji kuimarisha ujuzi wa kiteknolojia hasa kujifunza na kuendana na zana mpya zinazotumika kazini. Teknolojia hubadilika kwa kasi na ni muhimu kuendelea kujifunza ili nisibaki nyuma. Kuimarisha ujuzi huu hunisaidia kufanya kazi kwa haraka kwa usahihi na kwa kutumia mbinu bora zaidi. Ninajitahidi kujifunza taratibu mpya programu au mifumo inayoweza kuboresha kazi yangu. Ujuzi wa kufanya maamuzi pia ni eneo ninalotaka kuimarisha. Wakati mwingine kufanya maamuzi haraka na sahihi ni changamoto. Hasa pale panapokuwa na taarifa nyingi au presha ya muda kuimarisha ujuzi huu kunasaidia kuchambua hali vizuri. Kuzingatia chaguo tofauti na kuchukua uamuzi unaofaa bila kusisitiza sana. Hii ni muhimu sana katika mazingira ya kazi yanayohitaji uamuzi wa haraka. Zaidi ya hilo, ninahitaji kuimarisha ujuzi wa kushugulikia msongo wa mawazo. Kazi na majukumu ya kila siku wakati mwingine huleta presha. Na ni muhimu kujua jinsi ya kuthibiti hali hii bila kuathiri afya au ubora wa kazi. Ninajifunza mbinu na mbinu za kupumzika, kupanga kazi vizuri na kutafuta msaada inapohitajika. Ili kudumisha utulivu wa akili na mwili. Ujuzi wa kujifunza kwa kuendelea ni eneo lingine linalotaka kuimarisha zaidi. Ingawa tayari ninahamu ya kujifunza, ninataka kujijengea nidhamu au kujifunza mara kwa mara. Hata pale ninapokuwa na shuguli nyingi. Hii inanisaidia kuboresha maarifa yangu, kwenda na mabadiliko ya kazi na kuongeza thamani yangu kama mfanyikazi. Pia ningependa kuimarisha ujuzi wa kufanya kazi wa ujasiri hasa katika kutoa maoni au kuchukuwa jukumu jipya.

Mahali ninapoishi ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu ndipo ni napopata utulivu, kujifunza na kujijenga kila siku. Ni mahali ninapohisi kuwa nyumbani, mahali palipojaa kumbu kumbu, mahusiano na mazingira yanayonifanya nijisikie salama na mwenye amani. Kuishi katika eneo hili kimechangia sana katika tabia yangu. Mtazamo wangu wa maisha na namna ninavyo shirikiana na watu wengine. Kwanza kabisa, ninapoishi ni eneo lenye watu wenye ukarimu na mshikamano. Majirani wengi wanajuana na kusaidiana. Hasa wakati wa shida au sherehe, utamaduni wa kusaidiana hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Si mtu aliyejitenga wakati mwingine watu hukutana kuzungumza kushirikiana mawazo au kusaidiana katika kazi ndogondogo. Jambo linaloimarisha mahusiano ya kijamii mazingira ya ninapoishi ni ya kawaida na utulivu. Jambo linalofaa kwa kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Kuna kelele chache ikilinganishwa na maeneo ya katikati ya miji mikubwa. Hivyo ni rahisi kupata usingizi, nzuri na utulivu wa akili. Hali hii hunisaidia kuzingatia mambo yangu bila usumbufu mwingi. Mahali niapoishi pia kuna huduma muhimu za kijamii kama maduka, shule, masoko na vitu vya usafiri. Hii hunifanya nipate mahitaji yangu kwa urahisi bila kusafiri umbali mrefu. Upatikanaji wa huduma hizi hunisaidia kuokoa muda na nguvu. Hunirahisisha kupanga shughuli zangu za kila siku. Kuna pia mazingira ya asili yanayonivutia katika eneo ninapoishi. Hua kuna miti, maeneo ya wazi au sehemu za kupumzikia ambao hunifanya nijisikie karibu na maumbile. Kuwa karibu na mazingira ya asili hunisadia kupunguza msungo wa mawazo na kunipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu. Wakati mwingine, hutumia muda kutembea au kukaa nje kufurahia hewa safi. Utamaduni wa mahali ninapoishi pia una mchango mkubwa katika maisha yangu. Kuna desturi na mila zinazoheshimiwa jambo linalo nifundisha heshima mshikamano na maadili mema. Sherehe za kijamii, mikutano ya kifamilia na shughuli za kijamii huleta watu pamoja na kuimarisha umoja. Kupitia shughuli hizi, nimejifunza umuhimu na umuhimu wa kuheshimu wengine na kuishi kwa amani. Kwa upande wa changamoto, kama maeneo mengine, ninapoishi pia kuna changamoto chache kama miundo mbinu isiyo kamilifu au upungufu wa baadhi ya huduma. Hata hivyo, changamoto hizi hunifundisha uvumilivu na kunifanya nijifunze kuendana na hali mbalimbali. Pia hunifanya kuthamini zaidi ambayo kuthamini mambo mazuri niliyo yapata katika eneo hili. Mahali ninapoishi pia ni chanzo cha motisha kwangu. Kuoana watu wakifanya kazi kwa bidii ili kuboresha maisha yao. Hunifanya nami ni jitahidi kufanikisha malengo yangu. Kuna watu ambao wamefanikiwa licha ya changamoto walizo kutana nazo. Na hadithi zao hunipa moyo wa kuendelea mbele bila kukata tamaa. Zaidi ya hilo, ninapoishi ni mahali ninapojifunza maadili ya maisha. Kuishi karibu na watu wa rika na ni mitazamo tofauti hunifundisha uvumilivu. Kuheshimu tofauti na kuwasiliana vizuri. Haya ni mafunzo muhimu ambayo yananisaidia. Si tu mahali ninapoishi bali pia katika maisha kwa ujumla kwa ujumla mahali ninapoishi ni zaidi ya makaazi na sehemu ya maisha yangu utambulisho wangu na.